Wakati ambapo tuna wafanyikazi ambao ni wageni ama waajiri, watu ambao wameajiriw ambao ni wageni, huwa tunakuwa na mkutano, na wao tunakaa chini, tunajitambulisha kutoka kwenye mwongozi wetu, mkuu, hadi wafanyikazi ambao wale ni wadogo. Kisha tunawaelekeza jinsi ambavyo kazi hufanyika katika kampuni yetu. Tunawapa masomo kidogo kulingana na kazi. Tunawafunza ni nini ambacho ni kizuri kwenye kazini. Ni vipi au ni jinsi gani kazi hufanywa kwa upande huu ni mzuri pia wakati ambapo tunawakaribisha. Unaweza kujua ni uwezo gani ambao kila mfanyikazi anayo. Maanake utapata kuna mfanyikazi ambaye akona uwezo tofauti tofauti. Hivyo basi itakuwa rahisi sana. Wao waweze kujua ni vipi ambavyo kazi hufanywa.